Ndiyo, napenda kutumia video kwa mawasiliano, lakini sikila wakati. Video kwangu ni jia nzuri ya kuonyesha isia, kueleza mambo kwa uwazi au kushiriki matukio yenye maana zaidi kuliko maneno pekee. Kwa mfano, mara nyingi napenda kutumia video fupi kwa familia au marafiki wakubwa au wa mbali, hasa ni kishiriki furaha au tukio maalumu. Unaona isia zangu zikini zina kufikia moja kwa moja, tofauti na ujumbe wa maandishi ambao, unaweza kuwa kavu au ukose kueleweka. Pia, video ni muhimu sana pale kazi au mafunzo ya napo itajika. Kwa mfano, kushiriki tutorial, maelezo ya kazi au mawasiliano ya kitaalam, video huleta uelewa zaidi. Unaweza kuona hatua kwa hatua, kuona usemi wa uso na hata sauti inasaidia kuelewa ujumbe kwa undani zaidi. Hii inafanya mawasliano kuwa na ufanisi mkubwa. Kuliko maandishi pekee. Hata hivyo, sija tumi video kila wakati sababu zinaitaji muda wa kutengeneza na mara nyingine bandui au data ni changamoto. Nikituma video, huwa naweka hakika kwamba itafahamika vizuri, sio tu kwa namna ya kifasaa bali pia hisia. Kwa ujumla, video kwangu ni chaguo la kipekee la mawasiliano. Ni chaguo la kudumu zaidi la hisia na mara nyingine linalete uhusiano wa karibu zaidi katika yangu na watu wengine.